Kusema kweli mimi redio nayo sijasikiza sana ama ndiyo nilikuwa nasikiza redio kitambo nikienda ofisi na siku hizi nafanya kazi kwenye nyumba na tunaita kwa kimombo tunawork kirimotu na ambapo hahitaji mimi kwenda ofisi kila siku kwa hivyo hivyo ndivyo nimeweza ku hivyo ndivyo nimeweza kuendelea kufanya kazi kwa muda mrefu ambapo sijakuwa nikisikiza radio unaona hapo awali nilikuwa sikiza radio nikienda kwenye basi ama kwenye matatu nikienda kazini ambapo sikuhizi siendi sana kwa hivo sisikii ama sijasikia radio kwa muda kwa hivo naweza sema sipendi kusikiza radio.

Aa naweza sema napenda mwanga wa kati, sipendi mwanga mkali, manake nikona shida ya macho, naweza sema navaa miwani, ambayo nilipewa pia na daktari wa macho. Kwa hivyo, naweza sema napenda mwanga wa kati, ule mwingine mwanga mwingi uniumiza macho na kwa mara, ambapo naumwa na kichwa, ambapo si vizuri. Kwa hivyo mwanga wa kati ama ataule mwanga wenye uko chini ambao si mkali ndo mzuri.

Mji mkubwa zaidi ndio mama ni kuenda mi naeza sema sijatoka sasa ama sijaeza kutoka kwenye nchi tangu nizaliwe ama nimetoka ndio nimefika Tanzania lakini sijafika Tanzania kule ndani kwa mji wa Dar es salam ama Dodoma sijafika hapo mimi nimezoea tu kuchezea hapa Kenya ambapo nimeweza ku kutembelea mji wa Nairobi ambao ndio naeza sema ni mji mkubwa mji ambao naishi ama naenda siku kwa siku ama siku baada ya siku tuseme kwa wiki naenda mara moja ama mara mbili na napenda pia mazingira ya Nairobi manake huku ndipo kuna kabila zote naeza sema kuna kabila zote wa kila aina ambapo mnapatana na pia mnaendelea kujijenga kwenye uwezo wenu ama mnajengana kimawazo mnajengana pia kwa mbinu zaidi.

Matatizo kazini naeza sema ninashambulia kwa mbinu kadhaa ambayo kwa ubora wake kazi ni ama kazini ni pahali ambapo ni watu watu wengi wamepatana ili kuweza kurahisisha kazi manake kila moja wenu apo na uwezo ambao unazidi mwingine kwa hivyo tatizo la kazi nahusisha wengine ambao wapo ni wezangu pale kazini ili tuweze kukamilisha na jambo fulani kwenye muda fulani ambao upasavyo manake mwisho wa siku ntaulizwa mmefanya nini ama kama wewe mwenyewe binafsi au ulipata shida uliuliza wengine, kama hukuuliza wengine, iyo pia inakuwa shida ambapo umeweza kuchelewesha wengine, ama umeweza kuchelewesha mambo yasifanyike.

Kazi zilizo kuwa za vijana kwenye ili eneo langu unaweza sema ni kazi aina ya mjengo ambazo ndizo vijana wengi sana huzishughulikia ama hujihusisha nazo tukimalizana na hizo kazi za pikipiki ama kazi za bodaboda ndizo pia vijana wengi wanapenda kushughulikia kwenye huu mtaa kwa hivo hizo ndizo kazi baina kazi ambazo zina ama ziko vijana wanashughulikia sana.

Kitu ambacho nakiweza sahii ambacho sikuwa nakiweza ni kujitegemea miaka kumi iliyopita singeweza kujitegemea angalau sasa hivi nikona uwezo wa kujitegemea na pia ku kujiamulia vitu ambavyo nitakavyofanya. Nakiri hapo ndiyo kuna umuhimu sana kishajua kisha kuwa inabidi umejitegemea inabidi pia umejua kufanya haya mambo fulani kwa hivyo hapo ndipo mimi naweza sema hicho nicho kitu ambacho.